Asante sana kuhusu swali hilo kwa upande wangu mimi na weza kusema ya kwamba chumba ambacho kwa upande wangu mimi ni nacho kipenda sana ni chumba ambacho kwangu mimi na lala na mke wangu ni chumba ambacho Kinakua ni chumba kizuri sana na vile vile ukiangalia kabisa kina rangi nzuri sana na vile vile kimeweza kupangwa vizuri sana na ndiyo maana na weza kusema tu kwa upande wangu ni chumba ambacho nakipenda sana na vile vile na weza kusema hata vile vile kuhusu ofisi yangu nayo ni vile vile ni chumba ambacho na kipendelea sana pale ambapo niko nyumbani na fanya kazi mbali mbali kwa ofisi alafu ndicho chumba nacho ambacho kwa upande wangu na pendelea tena zana zaidi na ndivo tu naweza kusema kabisa kwangu mimi nina viumba ambavyo na vipenda Kuna hicho cha chumbani kwangu ambapo kabisa ni chumba cha kulala Alafu na kuna kuwa hivyo hivyo na hicho ambacho ni chumba cha ofisi ambapo na fanyia kazi zangu mbali mbali muhimu na mbazo ni kazi zinakua zikinisaidia sana kama vile mtu ambaye anae jijiri Ndiyo hiyo tu naweza kuzungumza ya kwamba hiyo ni muhimu kwangu na ndiyo ambapo naweza kusema kwamba hivyo ni vyumba kwangu mimi ambavyo na vipenda sana kwa upande wangu.

Asante sana kwa swali hilo, kwa upande wangu mimi naweza kusema tu ya kwamba. Ninakua nikifanya mambo mengi wakati wa mapumziko pale ambapo nipo kazini. Na zaidi sana naweza kusema ya kwamba ni naweza wenda kuangalia namna gani. Naweza kuchukua vyakula na nikashirikia vile vile na marafiki zangu wafanyakazi tukala pamoja Naona kwamba inakuwa ni muhimu sana na pale ambapo unakuwa ukipumzika ni wakati ambapo unaweza vile vile kuangalia kwa simu yako kama haujapata bado Tuseme ni meseji kutoka nyumbani ama vile vile kama hakuna marafiki ambao wameweza kukuandikia na kukuuliza maswali mbali mbali na ndio maana kwa upande wangu mimi Naweza kusema tu ya kwamba wakati wa mapumziko kazini najitahidi kuangalia mambo mbalimbali na dhaidi sana kujua ni namna gani naweza kutafuta kwa mfano vyakula ili niwezi kukula pamoja na marafiki vile vile na tukashirikiana kwa pamoja ikiwa ni kwa kinywaji ama vyakula mbalimbali. Hapo ndipo naweza kusema ndiyo ambayo nakuwa nikifanya zahidi sana pale ambapo nimeweza kuupata mapumziko kazini na ni muhimu kwangu kufanya hivyo.

Ndiyo mimi naweza tu kusema ya kwamba kwa upande wangu kabisa na nikilala kama vile masaa nane kwa usiku lakini ni muhimu sana kwa sababu nakuwa nimefanya kazi nyingi sana ambazo ni kazi uenda zimekuwa zikinichosha sana na ndiyo mana kwa upande wangu nakuwa nikichukua masaa kama nane kabisa ya kuweza kulala na kupata usingisi mnono Kwangu inakuwa ni vizuri na inakuwa ni muhimu sana na ndiyo maana nimezoea tu kulala hivyo masaa manane ili uenda niweze kukamka asubui mapema na kuangalia namna gani Naweza kujipanga katika tena kazi zangu za kawaida za kila siku inakuwa ni vizuri na inakuwa ni muhimu sana Lakini kuna fika hata hiyo wakati ambapo uenda naweza kuwa nimepata kazi za jiziada na hizo kazi uenda zinakuwa zikihitajika kufanyika usiku alafu. Inakua ni ngumu sana kwangu kuweza kulala ama kupata usingisi wa masaa manane najitahidi sasa hapo kuangalia namna gani naweza kulala uenda usingisi wa masa tano ama nna ili hiyo saa ine ingine ambayo imeweza kubaki niweze kujua namna gani naweza vile vile kujipanga katika kazi ambazo nitakuwa nikifanya uenda ambapo niliweza kupata kazi za ziada na hiyo tu ndiyo naweza kuzungumza kuhusu mda ambao nalala kama vile masaa mangapi kwa kawaida. Kwa kawaida naweza kusema tu inakuwa ni masaa manane kwangu mimi na ndiyo naona ya kwamba ni muhimu na vile vile nawadhani na ndio tu ambayo madaktari wanaweza vile vile kupendekeza kwa upande wa kuweza kuambia watu ili kuwa ndani ya afya njema inafaa kulala uenda masaa manane kwa usiku.

Asante sana kuhusu swali hilo kwa upande wangu na weza kusema ya kwamba na sherekea mafanikio ya timu kwa kuweza vile vile kujua namna gani na weza kuongea vile vile na timu yangu na kujua ni namna gani tunaweza kusherekea kwa pamoja na naona ya kwamba inakua ni muhimu. Kwa upande wangu kujua namna ambayo na weza kusherekea na timu yangu vile vile mafanikio ambayo tuluweza kufanya. Na ndio mana ni ingependa tu kusema ya kwamba kwangu mimi kabisa ni muhimu sana kujua namna gani ya kuweza kuipongeza timu yangu kwa mambo ambayo tulikuwa tukifanya. Wenda ilikuwa ni muradi ambao tulkua tukifanya kwa mdamrefu na inabidi sasa tuweze kujua namna gani sasa ya kuweza kukaa kwa pamoja na kusherekea kwa sababu tumeweza kukamilisha kama inavyo faa. Sasa naweza kusema tu kabisa kwa upande wangu ni vizuri sana kujua namna gani ya kusherekea na marafiki zaidi sana wale ambao ni wa timu yangu ambao tunafanya nao kazi kwa pamoja.

Ndio kwangu mimi naweza kusema ya kwamba kuna vile wakati ambapo kuna vile siku za mpira wa beziboli kwangu naona ya kwamba ni muhimu kujua na mnagani. Unaweza kabisa kusherekea na timu yako na ndiyo mana kwangu mimi kabisa napenda kabisa zaidi sana mataifa ya marekani ambayo inakua na timu ambayo ni timu nzuri sana inafanya vizuri katika timu za mataifa pale ambapo kuna kuwa mpira wa beziboli na ndio ambayo kwangu mimi naweza kusema ya kwamba na pendelea tu ni hiyo timu ya marekani ambayo inakua ikifanya vizuri kabisa kama hapo inapo itajika uwe michezo ambayo ni michezo ya beziboli na ndio maana ningependa tu kusema ya kwamba ni muhimu kabisa uwe na timu yako ambayo Unashabikia vizuri sana na kwangu mimi hiyo ndiyo timu ambayo ni meweza kupendelea ni timu ya mataifa ya kitaifa ya marekani ndio yangu kwangu mimi napendelea sana zaidi.